Nawa karibisha kwa ukarimu na mawasiliano mazuri na wajulisha mazingira ya kazi, kanuni za kampuni na majukumu yao, pia nawapa msaada wa awali kuwahimiza, kuuliza maswali na kufanya wajiskie wajisikie sehemu ya timu tangu siku ya kwanza.

Naweza kusimamia au pia kusimamiwa napenda kusimamia kwa kutoa muongozo na kuhamasisha wengine na pia kusimamiwa kwa sababu kuna nisaidia kujifunza kuboresha ujuzi wangu na kufika malengo kwa ufanisi unaofaa.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu kwa sababu huchochea ubunifu. Hupanua mawazo na hunipeleka kwenye ulimwengu tofauti uliojaa mshangao pia huonyesha vipi watu wanavyotumia kubuni vitu.

Ninapoanza kazi nawasha akili yangu kupanga siku napanga majukumu muhimu nikiwa na orodha ya kazi za kufanya kisha nakagua barua pepe na mawasiliano muhimu. Baada ya hapo, ninaanza na kazi zinazohitaji umakini mkubwa kwanza kuhakikisha kuwa kuna mambo ya msingi yamekalimilika kabla ya kuenda kwenye shuguli nyingine. Pia hua nawajibika kuwasiliana na wenzangu ili kuona kama kuna mabadiliko au vipaumbele vipya vinavyotakiwa.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni ya mwisho, hasa ikiwa timu zote ziko karibu kwa alama. Hio ndio sehemu ambapo ushindi unaweza kuamuliwa, na kila kipigo, kila base, kila ulinzi inakua na uzito mkubwa. Wachezaji wanakuwa makini sana, mashabiki wanashika pumzi na shinikizo kubwa. Hii ndiyo inafanya mchezo kuwa wa kusisimua na kuvukwa.

Napendelea baridi kwa sababu hunifanya nijisikie freshi, hunisaidia kulala vizuri na hunifanya niwe na nishati zaidi ya kufanya shughuli za kila siku, pia baridi huleta upepo mwanana.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni bulu kwa sababu inanifanya nijiskie utulivu na amani maranyingi nina iona kwenye bungu safi maji ya bahari na baadhi ya mavazi au vitu vya mapambo.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kwenda ufukweni penye utulivu, nikifurahia upepo wa bahari, mchanga mweupe na jua la asubuhi. Ningependa pia kuchunguza tamaduni za eneo hilo, kuonja vyakula vya aili na kuchukua muda kupumzika na kujitafakari.

Ninayependa wa vitabu ni Chimamanda Ngozi Adichi kwa sababu anaunda hadithi zinazogusa moyo, zenye akili nyingi na zinazofundisha kuhusu maisha, tamaduni na usawa wa kijamii.

Ninapendelea kipindi cha televisheni, cha documentary au story za kweli kwa sababu hunifundisha mambo mapya, kunipanua ufahamu na pia kunivutia kupitia simulizi halisi na ya kuvutia.

Ndiyo, ninafahamu majirani wangu. Mara nyingi tunashirikiana katika mambo madogo madogo, kuzungumza kuhusu mazingira na kuunda uhusiano wa kirafiki ambao hufanya jamii zetu kuwa salama na yenye furaha zaidi.

Ningependa kufunga mbwa wa aina ya golden retriever, mbwa huyu anaonekana mzuri sana, mwenye manyoya ya thahabu laini, macho makubwa yenye hisia za upendo, ana sura ya furaha kila wakati, tabia zake ni rafiki, mtiifu na mchangamufu, na mara nyingi anacheza na kurukaruka juu ya wenzetu au kubeba mpira wake akiwa na furaha. Hii maranyingi hufanya watu kucheka. Ninapenda mnyama wakufugwa kwa sababu wanaleta furaha, wanajenga mshikamano na familia na huwa wafariji wa kihisia.

Kuamka na jua kwa sababu husaidia kuanza siku kwa nishati na msukumo hunipa muda wa kufanya mazoezi na kusoma kabla ya shughuli nyingini. Pia napenda kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha na kudumisha afya ya mwili na akili.